Jioni napenda kula chakula chepesi lakini chenyemlishe. Mara nyingi huchagua wali au ugali pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au spinachi. Wakati mwingine huongeza samaki au maharagwe. Napendelea chakula kisicho na mafuta mingi ili nijisikie mwepesi kabla ya kulala. Wakati mwingine hunywa chai moto baada ya chakula. Kwangu chakula cha jioni ni muda wa kupumzika, kurejesha nguvu na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza haraka na kwa ufanisi mkubwa hasa katika teknolojia na lugha mpya ningependa kuweza kuelewa mambo magumu kwa muda mfupi na kuyatumia kwa vitendo bila shida pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti ili niweze kushirikiana vizuri na watu wengine zaidi duniani uwezo wa kusimamia muda na shinikizo bila kuchoka nao ni muhimu kwangu kwa sababu ungenisaidia kufikia malengo yangu kwa utulivu kwa ujumla, nigependa uwezo unaonikuza, kiakili, kitaaluma na kibinafsi.

Napenda wanyama wa karibu na wakirafiki hasaa mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kucheza na hutoa hisia za usalama na furaha. Paka pia hunivutia kwa sababu ni watulivu wenye ujanja na wanapenda kuwa karibu na binadamu kwa njia ya kipekee zaidi ya hayo, napenda wanyama wapori kama ndege na samaki. Kwa sababu hunipa furaha kuona uzuri wa asili kwa ujumla, wanyama wananifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na karibu na asili.